Ndio, ninatumia mitandao ya kijamii na ninaweza kusema kuwa imekua sehemu muhimu sana ya maisha ya kila siku kwa watu wengi katika dunia ya leo. Mitandao ya kijamii kama vile Facebook, Whatsapp, Instagram, X, TikTok na LinkedIn hutumika kwa madhumuni mbalimbali. Kwa njia ya mawasiliano ya kijamii, hadi maswala ya kielimu ni kikazi. Nitafafanua kwa kina jinsi mitandao ya kijamii inavyotumika, faida yake, changamoto zake na mtazamo wangu wa jumla kuhusu matumizi yake. Kwanza kabisa, mitandao ya kijamii hutumika kama njia kuu ya kuwasiliana na watu wengine. Kupitia mitandao hii, mtu anaweza kuwasilina kwa urahisi na familia, marafiki na hata watu wana anaowafahamu kidogo au kabisa hawajui. Ujumbe mfupi simu za sauti na video, pamoja na kushirikiana picha na video, hufanya mawasiliano kuwa ya haraka na rahisi zaidi kuliko ilivyo kuwa zamani kwa mfano. Kwa WhatsApp na Facebook Messenger, hurahisisha mawasiliano ya papo kwa papo, hata kwa watu walioko mbali sana kijiografia. Pili, mitandao ya kijamii ni chanzo kikubwa cha taarifa na habari. Watu wengi hupata habari za sasa kupitia mitandao hii kabla hata ya kusikia kwenye radio au kuona kwenye runinga. Habari za siasa, uchumi, kijamii na burudani husambaa kwa kasi kubwa sana. Hii husaidia watu kuwa na ufahamu wa mambo yanayo endelea duniani. Lakini pia inahitaji mtu awe makini kuchuja taarifa hili kuepuka kupotoshwa na habari za uongo. Tatu, mitandao ya kijami hutumika sana kwa kujifunza na kujiboresha. Kuna makundi na kurasa nyingi zinazotoa mafunzo, ushauri na maarifa katika nyanja mbalimbali kama vile biashara, afya, teknolojia na maendeleo binafsi. Video za kielimu kwenye YouTube au TikTok, mijadala kwenye Facebook na makala kwenye LinkedIn husaidia watu kuongeza ujuzi wao bila garama kubwa. Hii ni faida kubwa hasa kwa vijana na wanafunzi. Nne, mitandao ya kijamii ni jukwaa muhimu kwa biashara na ajira. Wafanya biashara wadogo na wakubwa hutumia mitandao hii kutangaza bidhana huduma zao, kwasiliana na wateja na kujenga chapa zao. Vivyo hivyo, watu wanao tafuta kazi hutumia mitandao kama Linkedin, kujitambulisha kitaaluma, kujenga mitandao wa mawasiliano na kupata taarifa za fursa za ajira. Kwa njia hii, mitandao ya kijamii imechangia sana kukuza hutumia wakili jitali. Hata hivyo, licha ya faida nyingi, mitandao ya kijamii inachangamoto zake. Moja ya changamoto kubwa ni matumizi kupitia kiasi ambayo yana weza kusababisha kupoteza muda, kushuka kwa uzalishaji na hata kuwadhiri afya ya kiakili. Watu wengine hujilinganisha na maisha ya wengine wanayo ona mtandaoni. Jambo linaloweza kusababisha msongo wa mawazo au kujiona duni. Pia maswala ya faragha na usalama wa taarifa binafsi ni changamoto zinazo hitaji umakini mkubwa. Kwa mtazamo wangu, matumizi ni ya mtandao ya kijamii ya napaswa kuwa ya kiasi na yenye malengo. Ni muhimu mtu ajue kwa kina kwa nini anatumia mtandao fulani. Anatumia muda gani na anapata faida gani kutokana na matumizi hayo. Mitandao ya kijamii inaweza kuwa chombo, chenye nguvu sana cha kuleta maendeleo, binafsi na kijamii endapo itatumika kwa busara. Lakini pia inaweza kuwa kikwazo endapo itatumika vibaya. Kwa kumalizia, minatumia mitandao ya kijamii kama njia ya kuwasiliana, kujifunza, kupata habari na kushirikiana na wengi. Lakini pia ninajita hidi kudhibiti matumizi yake ili yasitawale maisha yangu. Kwa kufanya hivyo, naona mitandao ya kijamii kama rafiki anayesaidia maendeleo yangu. Si adui anaepoteza muda wangu.

Ndiyo ni mewai kufuga mnyama na uzoefu huwo umekuwa wa maana sana katika maisha yangu kwa sababu kunifundisha mambo mengi kuhusu uwajibikaji huruma na uhusiano kati ya binadamu na wanyama kufuga mnyama si tu swala la kumiliki kiumbe hai bali ni kujitolea kwa muda nguvu na upendo ili kuhakikisha mnyama huyo anaishi maisha yenye afya na furaha nitazungumzia kwa kina aina ya mnyama aliye, niliyefuga sababu za kufuga majukumu yaliyohusika faida nilizopata pamoja na changamoto nilizokutana nazo. Kwa upande wa aina ya mnyama ni mewahi kufuga mnyama wa nyumbani kama mbwa na pia mnyama mdogo kama paka mbwa ni mnyama anayejulikana kwa uwaminifu wake na uwezo wake wakulinda nyumba lakini pia nirafiki mzuri sana kwa binadamu paka kwa upande mwingine ni mnyama mtulivu zaidi anajitegemea kwa kiasi fulani na anayesaidia sana kuthibiti panya. Kufuga wanyama hawa wawili kulinipa fursa ya kuelewa tabia tofauti ya wanyama na namna ya kuishi nao kwa amani. Sababu za kufuga mnyama ilikuwa nyingi, kwanza kulikuwa na hitaji la ulinzi na usalama hasa kwa upande wa mbwa. Pili kulikuwa na hamu ya kuwa na rafiki wakaribu nyumbani. Mnyama ambaye angeleta furaha na uhai katika familiya pia kufuga mnyama kulinisaidia kujifunza kuwajibika. Kwa sababu mnyama anategemea kabisa mumiliki wake kwa chakula maji, makazi na huduma za afya. Majukumu ya kufuga mnyama ni makubwa na yanahitaji nidhamu. Nililazimika kuwakikisha mnyama anapata chakula sahihi kwa wakati. Maji safi, kila siku na mazingira safi ya kuishi. Pia ilikuwa umuhimu kumpeleka mnyama kwa daktari wa mifugo kwa chanjo na matibabu ya mara kwa mara. Hili kumkinga dhidi ya magonjwa. Kwa umbwa kulikuwa pia na najukumu la kumfundisha tabia njema. Kama kutii amri, kutokula vitu hatari na kuishi vitu, vizuri na watu wengine. Pende ya kufuga mnyama ilikuwa nyingi sana. Kwaza mnyama alileta furaha na upendo nyumbani. Kucheza na mnyama au hata kumuona akifurahia mazingira yake. Kulipunguza msongo wa mawazo na kunipa amani ya moyo. Pili kufuga mnyama kulinifundisha huruma na uvumilivu. Kwa sababu wanyama wa hawazungumzi kwa maneno bali huwasiliana kwa tabia na ishara. Hii ili nisaidia kuwa makini zaidi na kuelewa mahitaji ya wengine. Hata hivyo kulikuwa pia na changamoto garama za chakula na matibabu ya mifugo wakati mwingine zilikuwa kubwa. Pia ilihitaji muda wa ziada hasa kwa umbwa anayehitaji matembezi na mazoezi ya mara kwa mara wakati mwingine kulikuwa na changamoto za kiafya au tabia ambazo zilihitaji subira na ushauri wa wataalamu. Licha ya changamoto hizo uzoefu wa kufuga mnyama ulikuwa wadhamani sana na, nahaukunifanya nijute. Kwa ujumla kufuga mnyama ni uzoefu. Unaojenga tabia na moyo wa huruma. Unamfundisha mtu umuhimua kujali viumbe wengine na kuhishi kwa wabijikaji. Kwa hiyo. Nimewahi kufuga mnyama na uzoefu huo umeniacha na kumbukumbu mzuri na mafunzo ambao yameendelea kunisaidi.

Ndiyo, nimewahi kujifunza kupiga gitaa, na uzoefu huo umekuwa wa kuvutia sana na wenye mafunzo mengi. Si tu kuhusu muziki bali pia kuhusu nidhamu, uvumilivu na kujielewa kibinafsi. Kujifunza gitaa ni sayari inayohitaji muda, bidii na mapenzi ya kweli ya kwa muziki. Ndazungumzia kwa kina jinsi nilivyoanza kujifunza. Changamoto nizokutana nazo, mafanikio niliyopata, na maana ya gitaa katika maisha yangu. Kwanza kabisa, nilianza kujifunza kupiga gitaa kwa sababu ya mapenzi yangu kwa mziki. Nilivutiwa sana na namna gitaa inavyoweza kutoa sauti tamu za kutuliza au kusisimua kulingana na namna linalovyopigwa. Nilikuwa nikitizama wakati wakipiga gitaa kwenye makanisa sherehe, au hata kupitia video mtandaoni. Na nikahisi hamu ya kujifunza nami pia. Gitaa ilinivutia kwa sababu ni chombo kinachoweza kutumika pekee yake au pamoja na ala nyingine na kinafaa kwa nyimbo za aina nyingi niliipoanza kujifunza haikuwa rahisi kabisa, changamoto za kwanza ilikuwa kuuma kwa vidole kutokana na kushika nyuzi za gitaa. Hasa kwa mtu anayeanza, vidole vikikuwa vinauma na wakati mwingine nilihisi kukata tamaa. Pia nilikuwa na changamoto kukumbuka kodi la kubadilisha kutoka kodi moja hadi nyingine. Kwa haraka bila kukosea, mwanzoni nilihitaji kuangalia vidole vyangu kila wakati jambo lililonifanya kupiga gitaa kuonekana kugumu. Hata hivyo, kwa mazoezi ya kwa mayamara kwa mara, mambo yalianza kubadilika. Nijifunza kuwa siri ya kupiga gitaa vizuri si kipaji pekee. Mbali ni mazoezi na uvumilivu. Nianza kwa nyimbo rahisi zenye kodi chache. Na polepole nikajifunza nyimbo ngumu zaidi. Kila nilipofanikiwa kupiga wimbo mmoja vizuri. Ilinipa motisha ya kuendelea kujifunza zaidi. Mafanikio madogo yalikuwa chanzo kikubwa cha furaha. Kujifunza gitaa kulinisaidia na pia kuhusu kupunguza msongo wa mawazo. Kila nilipokuwa na mawazo mengi au uchovu wa akili kuchukua gitaa na kupiga nyimbo nilizozipenda kulinipa utulivu mkubwa. Mziki una uwezo wa kugusa hisia na gitaa likawa kama rafiki yangu wa karibu katika nyakati za furaha na huzuni. Kupitia gitaa niliweza kueleza hisia ambazo wakati mwingine ni vigumu kuzisema kwa maneno. Zaidi ya hayo kujifunza kupiga gitaa kulinifundisha nidhamu na subira. Kulikuwa na nyakati nilihisi sijaendelea haraka kama niliyotegemea. Lakini nilijifunza kuwa kila mtu ana mwendo wake wa kujifunza. Kwa kuendelea kujita bila kukata tamaa niliweza kuona maendeleo yangu kwa taratibu lakini kwa uhakika. Hili ni somo ambalo limenisaidia katika maeneo mengi ya maisha. Kwa ujumla, ndiyo nimewahi kujifunza kupiga gitaa, na ni ujuzi ninaoudhamini sana. Ingawa bado ninaendelea kujifunza na kuboresha uwezo wangu, safari yenyewe imenipa furaha, utulivu, na kujiamini. Gitaa sii tu chombo cha muziki kwangu, bali ni njia ya kujieleza, kujifunza, na kufurahia maisha.